Chumba ambacho mi napenda sana nikiwa nyumbani ni sebule. Sasa mimi napenda sebule kwavsabu kituvya kwanza sitting room ukiingia. Hiyo ndo ni kama the first impression umeona ya vyenye nyumba inakaa ndani. Unaona. Ukiingia sebule sana sana unapata kama sebule ni safi. Unaeza jipea ile notion ati nyumba yote pia ni ni safi. Depending on how the living room iko welcoming. Unaona. Saa tuseme sitting room ukiingia. Hapo ndo unapata kila mtu. Hiyo ni nafasi ya kila mtu kwa nyumba. Unaona mgeni akikuja, pia watu wenye wako kwa nyumba. Utapata kama ni bedroom. Bedroom unaeza pata kuna ya mzazi, kuna ya ule maybe sister yako, brother ako. Hizo ni private rooms. Lakini sasa kitu kama sebule, sitting room, iko open kwa wageni wote ambao wanakuja nyumbani. Na hapo ndo mahali mnaeza changamana na kila mtu pia. Sasa kinachofanya chumba hicho mimi nikipende sebule. Ni kwa sababu unaeza enda sebule ukafanya kazi. Na pia ni mahali ambapo unaeza changamana na kila mtu ukiwa nyumbani tuseme mzazi, hapo ndo mnakaribisha wageni. Mara mingi unakuta katika sebule ndo kuna runinga. Watu wanaeza tazama runinga. Mtu anaeza soma vitu vyake akiwa sebuleni. Na vitu mingi tu vya familia na pia ambazo zinahusisha kukuwa pamoja. Zinaeza fanyika sebuleni, unaona. Hata kukula saa zingine uneza kula sebuleni mkiwa wote pamoja sasa tuseme mimi nikiwa sebuleni. Shughuli ambazo mi hufanya tuseme naeza hata pumzika sebuleni. Naeza soma sebuleni. Naeza watch TV, kutazama runinga, naeza tazama sebuleni, kupiga story pia, kupitisha tu masaa pia, unaeza pitisha ukiwa sebuleni. Sasa nikiwa katika sebule pia, saa zingine ndiyo unaeza choka useme unataka kuenda chumbani kwa sababu sabu chumba ni private. Lakini ukiwa sebuleni, kitu ambayo inafanya inakua mzuri ni, ukona ile time ya kuchangamana na kila mtu nyumbani. Na kila kitu ambacho kinafanyika tuseme hata mtu akiingia nyumbani ataanza na kuingia kwa sitting room ataanzia kwanza sitting room. Sasa hiyo ndo inafanya nina hivo ndo ninahisi nikiwa sebulen. Yani ni mahali ambapo kuna welcoming atmosphere.

Sasa mimi ninapoamka kitu cha kwanza ambacho mi hufanya yakwanza ni kuenda kusuguwa meno maramingi sana. Mimi huwa natoka kwa malazi, alafu naenda kusuguwa, kusuguwa meno kwanza. Iwe kama naenda kazini, bado nitasuguwa meno. Na pia kama niko nyumbani, saa zingini ambacho kitu cha kwanza ambacho nafanya, sa zingini ita ingia tuseme social media kwanza nipitie vitu kidogo nione kama nikona baru pepe yenye imekuja kama hakuna nitaenda kwanza nisuguwe meno. Nikisha suguwe meno na nikisha osha uso nisuguwe meno nifanye some personal grooming. Itakuja nitandike kitanda, nimekishwa bedroom niko safi alafu sasa nianze vitu zingine za nyumba sasa. Sasa tuseme nitaanza na breakfast, nianze na kutengeneza breakfast, maybe kiamsha kinywa, nitengeneze alafu sasa, nianze kutengeneza nyumba yote kwa sababu saa zingine unaweza pata tuseme nyumba si safi. Sa kama nyumba si safi, saa zingine nineza fanya general cleaning. Na kama nyumba ni safi, nitafagia tu juu juu haraka haraka, alafu sasa nianze shughuli zingine. So, masaa ambazo mimi upenda kumka sana sana ukua. Kama ni mika nyumbani, kama sasa hizi sasa likizo hii disemba. Mimi uamuka sana sana kutoka saa moja, di saa tatua, poikenda, leti sana sana. Na mimi huamka sana sana depending na saa yenye nimelala. Sasa kama nili lala mapema, saa moja nitakwa nisha amka na kama nili lala late sana ata unaweza pata saa zingine saa nne, ndiyo nina amka. Sasa mambo ambayo ninafanya kabla niondoke nyumbani. Kitu cha kwanza lazima nyumba yangu ikue safi kidogo. Unaona, ndiyo hata nikirudi jioni ama saa yoyote na nirudi na iwe na rudi na mgeni, tupate nyumba ikiwa safi. Tasa kama nataka kuondoka kitu ya kwanza, vyombo lazima zikuwe ni safi. Kwa sink kisikuwe na vyombo. Kitu ya pili ikue nyumba iko well, ikuwe neat, ikuwe well arranged and well organized. Hivyo sasa ndo, hizo ndo vitu lazima nikuwe nimefanya kabla niondoke kutoka kwa nyumba. Alafu, kitu ambacho nahisi kuhusu zangu ni asubuhi nakuanga ni kama siku mpya umefungua ukurasa mpya wa kwanza siku yako. Na unajua ukianza siku, hauwezi juwa venya siku itaanza. Siku inaeza anza tuseme on a high note iishe on a low note. Hameyiaanze na ona low note na ishe ona high note. Hazine kila siku ambapo unanza subwe inafatu. Unanza na unakuwa optimistic nona. Unakuwa na ile akili ya kujituma na kujiambia siku yako itakuwa vizuri. Hivo tu sasa ando mineza sema subwe yangu kia venye inanzanga. Mimu uhisi ni kama yoni siku ingine ya kuanza chapter ingine ya kugow to my goals nona. Hivo sasa.

Kitabu ambacho mimi nakipenda kinaitwa The arobaini na nane Laws of Power. Na hiki kitabu si kitabu cha hadithi. Ni kitabu ambacho kilandikuwa na mtu wa na ambae anitwa Robert Green. Na hiki kitabu ambacho kinaongelea basically about life. Ni kitabu ambacho kinakupea maelekezo ambavyo unaeza ishi vizuri katika maisha yako. Tuseme, especially kama wei ni kijana, inakuansha venye unaeza tackle, venye maisha inasonga, ama tuseme ukiwa kazi, in your career development, ukitengeneza biyashara, inakuonesha venye unaeza tackle a few things in life, especially ukianza maisha. Naona, usianze tu maisha bila kujua ambavyo structures pia zinakuanga katika maisha na inakufunza venye unaeza maneuver through the structures upate kitu ambacho unataka kupata katika maisha sasa kitabu hiki hakina specific character kwa sababu kila chapter iko na its own iko na mafunzo yake. Na katika haya mafunzo unapata kuna wale watu ambao walifanya vitu kwa njia ambayo hawakuwa wanajua tuseme kuhusu the way of living and structures of people na kuna wengine kwa kuwa walifanya vitu kwa vile ambavyo walifanya. Wengine mwishowe waliendelea ku wali end up kuwa na regret ama waka end up kuwa backstabbed na kuna wengine wali elewa venye unaeza cheza na saikolojia watu na venye unafanya vitu and in the at the end of the day wakakuwa wako na ile upper hand unaona wakaerza kukuwa na njia ya kupata kile ambacho wanataka kupata katika maisha. Sasa kitabu ambacho ndiyo ningependa kusoma kitabu kingine cha Robert Green. Sijui kama ameandika kitabu kingine lakini akiandika kitabu kingine ningependa kukisoma.

Sasa jinsi ambavyo mi hujilinda kutokana na social media trolling sana sana inakuanga ni mimi mwenyewe hua si-engage na watu sana social media. Huko kwa mtandao. Alafu pia vitu vyangu vingi mimi ukuwa nimevieka. Vitu vya kibinafti nimezieka private. Sasa utapata nime post familia yangu ama nimeanza kuongelea familia yangu ama vitu ambavyo mimi mwenyewe ninafanya. Vitu vyangu mingi sana mimi huwa nazieka private. Na nikiwa social media naongelelea tu vitu ambavyo vinaendelea. Na naongelea kuhusu developing stories. Ama kama ni kazi, nitaongelea tu kuhusu vitu ambavyo ni vya kuhusu kazi. Lakini si kuhusu maisha yangu private ama vile vitu ambavyo vinaendelea katika maisha yangu. Hasa ndiyo hivo utapata, sii watu wengi sana, watajua ile ambayo watanitishia, watu wengi hawana vitu ambavyo wataongelelea kunihusu vibaya sana vingi katika mtandao.

Kwa ukuta wa chumba, mimi hupenda rangi ya white. Rangi ya white kwa sababu ni rangi ya aina mambo mengi sana. Na pia hii rangi ni ile rangi ambayo. Unaeza weka combinations mingi sana za. Za furniture, tuseme ukitaka kupanga nyumba. Hii rangi inakuanga ni kama ni rangi ambayo ni neutral. Inakufanya unakuwa na a lot of options. Venye unaenza tufanya decoration na pia venye unaenza panga nyumba yako. Sasa rangi ambayo mi napenda tu zaidi kwa ukuta ndiyo, ni hiyo rangi ya maziwa, rangi ya white.

Ndiyo mimi napenda kusikiliza radio na ijapokuwa kuna muda ambao ukiwa umepita kabla sijasikiliza radio lakini ndiyo mimi husikiliza redio na sana sana nikiwa nyumbani na mama yangu sisi husikiliza redio sababu ni njia moja ya kukuwa na burudani na pia kuelimishwa bila kustruggle sana unaona. Sasa redio pia kuna vipindi mingi kwa redio na kuna vipindi vile ambavyo mimi hupenda kusikiliza.

Wakati wa baridi kali, mimi hua navaa nguo tuseme kama sweta. Navaa sweta, soksi na pia navaa zile manguo ambazo zitanipea joto. Alafu wakati mwingine kama baridi imeongezeka sana pia ninaweza kunywa, kitu ambacho kitanipia joto kiasi kwenye mwili wangu. Alafu wakati mwingine pia kukiwa na joto, ninaeza chukua blangeti, nijifunike nikiendelea na shughuli zangu katika nyumba.

Sasa mimi huwa napenda mvua, lakini sasa ninapenda mvua sana sana haswa kama sitoki nje. Naeza penda mvua tuseme mara mingi nikiwa niko kwenye nyumba tu sitoki nje, hapo ndiyo mvua inanifurahisha. Lakini kama natoka inje, neza taka tuseme nikitoka nje niwe nikona tuseme mvua ilikuwa imenyesha siku ambayo imepita ama itanyesha jioni. Sasa hivo ndio ninaweza, sema. Alafu, siku ambayo mvua ilinyesha nikafurahia zaidi ni siku baada ya krisimasi. Tuseme juzi baada ya krisimasi, mvua ilinyesha usiku yote na nakumbuka hapo kulikuwa kumekuwa na jua kali bila mvua. Na hapo ilikuwa mara ya kwanza ambapo mvua ilinyesha baada ya miezi kama mbili hivi. Kukiwa na jua tu throughout. Sasa mvua ikanyesha na nakumbuka kulikuwa, nilikua nasikia vizuri tu kwa sababu mvua inanyesha na pia ni usiku. Alafu, jinsi mvua inavyobadilisha mipango pia. Kuna mara kadhaa tuseme, mvua imenichelewesha kutoka kwa nyumba ama kufika kwa nyumba. Na pia nikatoka nje, nikapata biashara ambazo nilikua nimepanga ziwe zimefunguliwa zimefungwa. Kwa sababu ya mvua, sasa nikakosa kununua kile ambacho nilikuwa nataka. Sasa ninapo sikia sauti ya mvua. Sana sana nikiwa kwenye nyumba na sina kitu ambacho kinanitoa nje huwa ninasikia vizuri sana. Sijui kwanini lakini sauti ya mvua kwenye mabati huwa sauti tu nzuri.

Nikiwa na familia yangu, mimi hupenda kutumia huo muda kucatch up. Tuseme, tunaweza ongelea kuhusu jinsi siku zilizopita zimekuwa. Tuneheza ongelea kuhusu, tuseme, hali ya maisha. Yaani, mimi hupenda kutumia muda na familia yangu kucommunicate. Na pia tuseme nikiwa na mamangu, tunaweza panga mikakati, tunaweza piga hadithi hapa na pale, mara mingi tunakumbushana mambo ya kitambo na vitu kama hivyo. Alafu pia nikiwa na dadangu pia, tunapiga hadithi kuhusiana na maisha vile vitu vinavyoendelea na mipango pia ambayo inakuja.